Ndiyo, napenda sana kupiga picha hasa kwa sababu upigaji picha ni njia nzuri ya kunasa hisia kumbukumbu na hadithi za wakati fulani Ninafutiwa na picha zinazochukua matukio ya asili kama mandhari ya mazingira, machuo ya jua, barabara zenye shughuli za kila siku au wakati tulivu, ambazo mara nyingi watu huzipuuza aina izo za picha huonyesha uzuri wa maisha ya kawaida na huacha nafasi ya mtu kutafsiri hisia zake mwenyewe. Kinachonifutia zaidi ni mwanga. Mwanga wa asubuhi au wa jioni huongeza kina na hisia kwenye picha na hufanya hata kitu cha kawaida kionekane cha kipekee. Pia, napenda kupiga picha ambazo zinaonyesha hisia za watu, tabasamu za ghafla, mtazamo wa mawazo au tukio la furaha. Lisilotarajiwa Si lazima picha iwe kamilifu kitaalamu muhimu ni iwe ya ukweli na iweze kuamsha hisia Zaidi ya yote upigaji picha hunifanya niwe makini zaidi na mazingira hunifundisha kusimama, kuangalia kwa ndani na kuthamini maelezo madogo kama rangi, miundo na mwendo ni njia ya kuhifadhi kumbukumbu na pia njia ya kujieleza kwa ubunifu.

Kuna tabia fulani za watu ambazo hunichukiza kwa kiwango kikubwa. Hasa zile zinazoathiri vibaya mahusiano na hali ya kuishi pamoja. Kwanza, kukoza heshima ni tabia inayokera sana. Hii ni pamoja na kudharau wengine, kuongea kwa dharau, kukatiza watu wanapoongea, au kuwafanya wajisikie hawana dhamani. Ata kama mtu hakubaliani na mwingine, heshima bado ni muhimu. Pili, kutokuwa mkweli au kusema uongo mara kwa mara hunisumbua. Uongo, huharibu imani. Na bila imani, ni vigumu sana kujenga uhusiano wa kweli. Iwe ni urafiki, kazi au mapenzi. Mtu anayebadilisha ukweli kwa faida ya ubinafsi mara nyingi huumiza wengine. Tabia nyingine ni ubinafsi uliotirika watu wanaojifikiria wao tu bila kujali hisia muda au hali za wengine huleta mzigo kwa wale waliokaribu nao ushirikiano na kujali wengine ni msingi wajamii yenye afya.

Kwa ujumla, napendelea baridi kuliko joto hasa kwa sababu baridi hunipa faraja ya mwili na utulifu wa akili katika hali ya baridi, niraizi kujirekebisha Unaeza kufaa nguo za ziada, kujivunika blanketi au kunywa kinywaji cha moto kama chai au kahawa mazingira baridi mara nyingi huhisi kwa tulivu zaidi na hunisaidia kuwa makini mwenye nguvu na mwenye utendaji mzuri katika shughuli za kila siku Kwa pande mwingine, joto kali linaweza kuwa janga moto, linachosha haraka, linaweza kusababisha kutokwa na jasho kupita kiasi, kukosa usingizi mzuri, na kupunguza umakini. Ingawa joto la wastani linaweza kufurahisha, hasa kwa mapumziko, ufukweni au likizo linapozidi huwa hunipa raha sawa na baridi. Pia katika joto kali, mara nyingi hakuna njia rahisi ya kujipoteza bila viifaa maalum kama feni au kinyozi.

Ndiyo, nafaa miwani. Nimezoea ya kuivaa kwa sababu unisaidia kuona vizuri. Asa ninaposoma au kufanya kazi kwa muda murefu. Bila miwani macho uchoka haraka na umakini upungua. Lakini nikivaa nahizi nipo huru saidi na mwenye ufanizi. Mbali na mzaada wa kuona. Miwani pia imekua sehemu ya mtindo wangu. Ninapenda miwani ilio raisi na ya kawaida. Inayoendana na sura yangu bila kuonekana ya kupita kiasi. Kwa muda, kufaa miwani kunakuwa sehemu ya utu wako. Hadi unaisi kuja kualalamikia bila hiyo.